Ndiyo, huwa natumia sana mitandao ya kijamii, hususan majukwaa ya Instagram, majukwaa ya WhatsApp na hata pia majukwaa ya Facebook. Huwa natumia sana. Lakini jukwaa namba moja ambayo huwa natumia ni jukwaa la Instagram. Ambalo huwa ninapata taarifa nyingi zaidi kupitia kule. Lakini pia hata habari za kimichezo, habari za ndani ya nchi. Lakini pia hata habari kujua ulimwenguni kimetokea nini katika maeneo mengine, huwa ninatumia sana. Mitandao ya kijamii, hususan katika programu ya Instagram. Kwa hiyo naweza kusema natumia sana.

Zana za digiti ambazo huwa ninatumia kila siku ya kwanza ni simu. Simu hua ni atumia mara kwa mara lakini pia simu huwa ninatumia hivyo kuingia katika program mbali mbali kama vile mitandao ya kijamii lakini vile hata zile programu za mitandao kwa maana ya mawasiliano na hata pia kupata huduma za kuangalia kuangalia video, kuangalia pich. Huwa ninatumia sana simu. Lakini zana nyingine ambayo pia huwa ni natumia natumia zana kama hizi computer ambapo huwa ninatumia sana kwa kupata taarifa mbalimbali lakini pia kuzifanya bahadhi bahadhi ya kazi zangu. Huwa ninatumia sana hizi zana.

Sanaa ni nayoipenda ya kwanza ni sanaa ya uimbaji. Lakini pia sana ya pili ni ninayoipenda ni sanaa ya uigizaji. Na sanaa ya tatu nayoipenda ni sanaa ya uchoraji. Kwenye sanaa ya uimbaji mimi siyo msanii ila huwa marakadhaa. Ninajaribu kutunga baadhi ya mashairi na kupangilia vina na mizani. Lakini pia huwa ni mpenzi sana wa kusikiliza muziki. Huwa inafuatilia wasanii kadhaa katika nchi yangu na ambao wako nje ya nchi. Huwa ninapenda kusikiliza nyimbo ambayo huwa zinaimbwa na wasani tofauti tofauti. Lakini pia huwa ninaangalia pia maigizo.

Kwa upande wangu huwa ninapendelea kuvaa suruali. Suruali ndiyo kitu ambacho napendelea kuliko sketi. Sababu ya kwanza kwa sababu mimi ni mwanaume. Kwa hiyo ni rahisi zaidi kuvaa suruali kuliko sketi kwa sababu sketi asilimia kubwa. Ni vazi ambalo huvaliwa na jinsia ya kike au huvaliwa na wanawake. Lakini suruali ni nguo ambao naivaa sana.

Kwa upande wangu huwa sipendelei muziki wajadi na hata pia kuukuta ninasikiliza au ipo katika simu yangu ni nadra sana. Kwa sababu ni muziki ambao sasa hivi kwa asilimia kubwa kutokana na maendeleo ya teknolojia na ukuwaji wa kisasa na mabadiliko mengi sana ya kijamii. Na katika jamii zetu huwa inafanya muziki wajadi kupoteza hadhira kubwa na kupoteza wito mkubwa na watu wengi hukimbilia katika muziki wakisasa. Kwa hiyo kwa mfano kwa upande wangu tokea ni mezaliwa hususan katika maeneo ya mjini ni ngumu kusikiliza au kusikia muziki wa jadi ukiimbwa au ukifuatiliwa sana. Mara nyingi utasikia ni muziki ya kisasa ndiyo ambayo huwa inasikilizwa zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu zaidi kupenda au kufuatilia ilihali ni kitu ambacho ni nadra kukisikia au kukifuatilia au kukisikiliza katika maeneo ambayo ninaishi.

Ndio kwa upande wa kuwafahamu majirani zangu huwa ni watu ambao ninawafahamu na tunasalimiana kila siku asubuhi. Kwa kweli ni kama sehemu ya familia yangu au familia yetu kwa sababu tumeishi kwa muda mrefu pamoja. Lakini hata pia kufanya mambo mengi pamoja kusaidiana na hata pia kuweza kushikana mkono. Pale ambapo kumetokea tatizo, janga fulani au hata wakati wa furaha. Kwa hiyo tunafahamiana, tunasalimiana, lakini pia hata kubadilishana namba za simu kwa ajili ya mawasiliano pale ambapo tutakuwa tupo kwa mbali kama labda kusafiri au labda mmoja akienda katika eneo lingine. Kwa hiyo kuwafahamu majirani zangu ni jambo ambalo lipo kwa asilimia mia. Na hata pia mahusiano yetu pia yako vizuri. Na tunaishi kwa pamoja kama ndugu na bila ya changamoto ya aina yoyote.

Kwa upande wa keki ambayo ninayoipenda ni ile keki ambayo huwa inawekwa sukari nyingi. Lakini ni ile keki laini na zile keki ambazo zimekaa kidogo kwenye mfumo wa kifahari. Aslimia kubwa hizi keki ni zile ambazo huwa zinatumika katika masherehe makubwa. Au sherehe maluum kama vile sherehe ya kindoa au sherehe ya siku ya kuzaliwa. Ni keki ambazo huwa ni mzuri sana. Zina ladha nzuri. Lakini pia huwa zina kuwa ni laini na ni tamu ukiweka mdomoni. Na keki ambazo huwa ninazipenda sana kuzitumia au kula na huwa na hisi ni nafurahi pale ambapo huwa ninakula. Aina hiyo ya keki.

Kununua vitu kwa kutumia simu. Kwa sasa naweza kusema ndiyo kitu ambacho asilimia kubwa huwa ninakifanya. Au huwa ninatamani kufanya kwa matokeo na mafanikio makubwa zaidi. Mufano karibuni hapa nimejaribu kuagiza bidhaa. Kutoka nchi ya china. Kupitia programu za alibaba ili kusudi niweze kupata bidhaa kwa thamani nzuri. Kwa thamani ambayo itakupo ni rahisi. Lakini pia kwa uhakika. Lakini pia hata katika ndani ya nchi. Huwa kuna baadhi ya maduka. Huwa wanatoa matangazo yao katika mitandao ya kijamii. Kwa hiyo mitandao ya kijamii huwa ni kama ni sehemu ya duka lao. Na huwa wanatoa mawasiliano na namna ya kueza kuwatafuta. Kwa hiyo huwa nina watafuta mara kwa mara hususan zile bidhaa ambazo huwa nimezipenda na kuziona ndani ya nchi ili kusudi kuweza kuziagiza.

Mahali ambapo huwa nina penda kuwepo au kukaa, kwanza ni sehemu ambayo ni tulivu, ni sehemu ambayo haina mambo mengi, ni sehemu ambayo haina harakati nyingi, ni sehemu ambayo haina vurugu, na sehemu ambayo mtu akikaa hata yule ambaye ana mawazo au anashida katika fikra zake au katika mawazo yake anaweza kupata tulizo na anaweza akapata utulivu na hata kuweza kusahau angalau kwa muda yale ambayo ya na msibu na kuyapitia. Kwa mfano maeneo ya ufukweni ambapo kuna mawimbi ya bahari lakini pia upepo mzuri na upepo ambao unavutia wakati huo huo kuwe na angalau unaweza kupata kinywaji. Lakini pia hata kuweza kusikiliza muziki kwa mbali sio ule muziki mkubwa. Kwa maana katika manzari ya namna hiyo au mahali ya aina hiyo nisehemu ambayo huwa ni napenda sana kuwepo na kukaa.

Kwa kupenda maua naweza kusema ndio napenda maua ingawa mimi sio mtoaji sana wa maua kwa watu wengine lakini maua ambayo huwa ninayapenda asilimia kubwa. Sio yale ambayo tuseme ni kwa mtindo wa zawadi wa kuweza kumpa mtu mwingine kama zawadi. Lakini maua kama ni sehemu ya mandhari au mazingira ambayo naishi. Kwa maana mfano katika sehemu ya nje labda uani au pale sehemu ya mbele ya nyumba. Kueza kuyapanda au kuyaweka maua kama sehemu ambayo itakuwapo ni sehemu ya mbele zaidi ya nyumba. Kwa maana huwa yanaweka mandhari nzuri huwa pia yanavutia na kufanya mazingira yaonekane ni nadhifu hususan kama mtu ataweza kuyahudumia vizuri kuweza kuyapa maji na kuweza kuyahudumia vyema.

Ndiyo kwa kunywa maziwa ni kitu ambacho huwa ninapenda sana. Lakini muda mwingine huwa inanilazimu kunywa maziwa. Kwa sababu huwa nina tatizo la vidonda vya tumbo kwa hiyo. Maziwa ni sehemu ya kama dawa au kitulizo kidogo kwa mtu mwenye aina hii ya ugonjwa. Au mwenye tatizo hili kwa hiyo huwa ninapenda kunywa maziwa hususani maziwa yale ya kiasili. Kwa maana ya maziwa ambayo yametoka kwa ng'ombe moja kwa moja. Baada ya hapo nitayachemsha. Na kueka ladha kidogo mfano sukari. Kueza kuongezea kidogo sio kwa sana kusudi kuweza kupata utamu na ladha nzuri. Kwa hiyo maziwa huwa ninapenda sana kunywa. Na ni kitu ambacho huwa ninakitumia mara kwa mara ili niweze kupoza hayo maumivu ya vidonda vya tumbo lakini pia kupata hata lishe ilio bora.

Kujifunza historia napenda sana, tena napenda sana sana kwa sababu naweza kusema ni kitu ambacho nakifanya mara kwa mara. Mara nyingi huwa ni na jifunza historia kuhusu usani yale mambo ya kale au vile vitu ambavyo kabla ya hapo vilikopo vina julikana zaidi au vilikopo ni vitu vya ajabu zaidi au ni vitu ambavyo ukilinganisha na sasa hivi vime changia kwa asilimia kubwa sana maendeleo sasa hivi kwa mfano kuna vitu ambavyo vilikua vinatokea zamani ambavyo vime piga hatua moja moja au hatua kidogo kidogo hadi sasa hivi tunapata teknolojia kubwa sana au teknolojia ambayo tunayo tumia hadi sasa hivi lakini matokeo ambayo yametokana na teknolojia ya kihistoria ya huku nyuma. Lakini pia huwa napenda sana kujifunza na kuwafuatilia watu mbali mbali wakihistoria ambao waliweza kufanya mambo makubwa na kueza kueka dunia katika mtazamo mzuri zaidi. Mfano kama watu kama kina Mansa Musa ambao wali kopo ni mfalme wa Mali watu kama Cleopatra ambao wali kopo ni malikia wa Misiri watu kama akina Abraham Lincoln Ambaye amefanya matukio na mapinduzi makubwa sana katika nchi ya Amerika. Lakini pia huwa ninapenda sana kufuatilia historia mbali mbali ambazo zilitokea kadhaa zilitokea kabla nyuma mfano vita vya dunia. Na hata pia mchango wa nchi mbali mbali katika kukumbua nchi zingine. Na hata pia katika maswala ya utawala.

Ndiyo huwa ninapenda kuogelea ususani kuogelea katika bahari. Lakini pia hata hiyo ni mabwawa wa madogo ambayo huwa inajengwa kwa ajili ya kuogelea asilimia kubwa huwa inaogelea mwenyewe. Huku nikiwa nimejitenga na watu wengine. Kwa sababu huwa sipendi vurugu na huwa sipendi kupata fasi na watu wengine. Kwa hiyo kuogelea huwa ni kitu ambacho nakipenda ingawa ni kitu ambacho kwa sasa hivi huwa singekifanya kwa muda kidogo. Kwa sababu ya majukumu na huwa ninapata muda mchache zaidi wa kuenda Kuogelea. Lakini ni kitu ambacho huwa ni kipata nafasi huwa na kifanya kwa ufanisi na ni kitu ambacho huwa pia nakipenda na pia ni mzuri na ninajua namna ya kuogelea.

Kwa upande wangu huwa ninapendelea chakula chenye ladha ya utamu, kwa maana ya latha ya sukari hususan kwa chakula kile ambacho huwa kipo katika mfumo wa kimiminika. Mfano ulivyo uji, au pia chai lakini pia kuna baadhi ya nafaka. Mfano nafaka ya maharage, ukigeuza kuwa chakula kama futari. Huwa unahitaje kupata sukari. Au nafaka kama njugu nafaka kama mbaazi. Ni baadhi ya nafaka ampazo ukitaka utengeneze chakula lazima utumie ladha ya utamu. Kwa maana ladha yenye asili ya sukari. Lakini pia napendelea latha ya chumvi. Kwa chakula kama wali lakini pia kwa mchuzi huwa ni napendelea sana kutumia chumvi. Na huwa vina natumia zaidi vyakula hivyo kwa wakati wa usiku na wakati wa asubuhi.

Timu ya michezo ambayo huwa ninaifuata cha kwanza, huwa mimi ni mpenzi wa mpira wa miguu. Kwa hiyo timu ambayo ninaipenda ni timu ya mpira wa miguu. Kwa upande wa Tanzania ni timu ya Dar es Salaam Young Africans ambayo inaitwa Younga. Ni timu ambayo iko Dar es salaam katika mta wa karyako. Lakini kwa upande wa Ulaya huwa ni mpenzi wa timu ya Asenali Ambayo ni Arsenal katika jiji la London kule Uingereza. Kwa hiyo ni mpenzi wa mpira. Na mpenzi wa timu ya Yanga kwa Afrika na Tanzania. Lakini pia kwa Ulaya ni timu ya Arsenal. Hizo ndizo timu zangu pendwa ambazo huwa ninafurahia kutazama mchezo wake. Lakini pia wachezaji wao huwa ninavutiwa nao zaidi kuwaangalia, kwa namna ambavyo wanacheza na kutoa kipaji chao.

Moja ya maeneo mbayo huwa ninajitahidi na ninaamini ninahitaji kuimarisha kwa maana ya ujuzi. Wa kwanza ni ujuzi wa kidigitali. Ujuzi ambao unahusisha kidigitali kwa maana ya matumizi ya teknolojia. Matumizi ya kilimnemba, matumizi ya mitandao ya kijamii matumizi ya zana za kielektroniki na matumizi ya vifaa vipya vya kidigitali katika kufanya biashara kwa maana ya ufanyaji wa biashara kutumia zana za ki digitali kwa maana ya ufanyaji wa biashara kupitia mitandao ya kijamii, kwa mana ya ufanyaji wa biashara kupitia simu, ata pia vifaa vya kisasa ni sehemu ambayo huwa ninatamani kuboresha ujuzi wangu na uzoefu wangu. Kutumia teknolojia kufanya biashara na kueza kutengeneza kipato kupitia mitandao na biashara.

Kwa upande wa mazoezi, huwa ninafanya mazoezi mara nyingi, lakini ni kama mara tatu mpaka nne kwa wiki, uzusa nisiku za mwisho wa wiki kwa maana juma mosi na juma pili, na huwa ninachagua siku moja au mbili katikati ya wiki. Asilimia kubwa ya mazoezi ambayo huwa ninafanya ni mazoezi ya kuruka ruka na mazoezi ya kukimbia, ambapo huwa ninapendelea kukimbia barabarani kuelekea ufukweni ambapo kule nakutana na watu wengi pia huwa wanafanya mazoezi kwa wakati wao. Lakini kwa ratiba yangu huwa ni asubuhi na huwa inachukua takribani masaa moja mbili mpaka matatu. Kuweza kumaliza zategemea na siku husika. Kwa marachache pia huwa inafanya mazoezi ya jim huwa inafanya mazoezi ya kunyanyua na kubeba vitu vizito. Lakini kufanya mazoezi ya kufanya michezo mbali mbali ambayo hua pia nina kuwanafanya. Lakini pia kwa wakati mwingine hua ni kitu ambacho hua nakipenda sana. Na baada ya kufanya mazoezi huwa ninajihisi ni kama mkakamavu najiamini. Lakini pia huwa ninahisi ni kama nimepona au kutibu marathi kathaa ambayo huwenda nahisi yangekuwa yananisumbua baada kutoka jasho la kutosha lakini ni kitu ambacho huwa ninapenda sana kufanya ingawa sio kila siku lakini ninafanya kwa takriban maratatu mpaka maranne kwa wiki na huwa ni muda ambao huwa nachukua pia kusikiliza muziki wakati huwa ya kimbia au kufanya mazoezi.

Ndio huwa ninapenda sana kuagiza na kununua vitu mtandaoni huzusan zile bizaa ambazo huwa ninafanyia biashara. Asilimia kubwa bidhaa ambazo huwa ninafanyia biashara. Vifaa vya kidigitali na kielektroniki. Huwa ninaagiza kupitia mtandaoni. Natumia programu mbali mbali. Mfano za kuagiza bizaa china kama alibaba ambayo huwa ninatumia kuagiza bizaa zangu na huwa ninapata kwa takribani baada ya siku thelathini mpaka arobaini. Lakini pia huwa ninaagiza bizaa. Bidhaa ambazo zipo ndani ya nchi. Kupitia mitandao ya kijamii Kama Instagram, WhatsApp na Facebook ambayo huwa kuna baadhi ya maduka na wafanyabiyashara huwa wanaweka matangazo ya bidhaa zao mle ndani katika ile mitandao ya kijamii na mawasiliano yao kwa hiyo huwa ninachukulia kama fursa ya kuwatafuta na kuongea nao ili niweze kuagiza hizo bidhaa kwa hiyo ni jambo ambalo nalifanya mara kwa mara na ni sehemu ambayo ya jambo ambayo nikilifanya Tuseme kwa siku au kwa kila wiki.

Sehemu ambayo nilisafiri, ambayo ni mahali pazuri. Nakumbuka niliwahi kutembelea katika mbuga moja katika nchi ya Tanzania Ambayo ilikuwa ni kama sehemu ya kihistoria. Ni mbuga yaani ni sehemu ya kihistoria ambayo inaitwa kilwa, kilwa kisiwani Kilwa kisiwani nakumbuka ilikwepo ni mwaka elfu mbili na kumi na tano. Kipindi hiko nipo ngazi ya kidato cha kwanza. Nakumbuka nilitembelea kule na kujifunza mengi sana kihistoria. Wana fukwe nzuri sana ya bahari. Wana mandhari nzuri ya hali ya hewa. Wana upepo nzuri. Na hata pia mandhari ya kilwa pia hayakuwa mabaya ni sehemu nzuri sana. Kwa hiyo nilifurahia sana uwepo wangu kule. Na pia kujifunza mengi kuhusu historia na hata pia kubadilisha mandhari kwa siku hiyo.

Kitu ninachokipenda kuhusu mtaa wangu, kwanza kabisa mtaa wangu ni mtaa tulivu, kwa maana ni mtaa ambao hauna kelele nyingi, lakini pia hauna hekaheka sana, lakini pia hauna zile vurugu, hakuna maswala ya wizi, hakuna maswala ya ujambazi, au vurugu tu kwa watoto vijana ni kitu ambacho. Ni nadra na hakuna katika mtaa wangu. Mtaa wangu ni moja ya mtaa ambao tunazingatia zaidi. Malezi bora kwa watoto lakini pia maendeleo ya jamii na mtaa wetu. Kwa hiyo ni kitu ambacho najivunia na kupenda kuwepo katika manthari haya. Lakini ni sehemu ambayo huwa ninatumia kama kujenga ukaribu zeli na majirani. Lakini pia kuweza kuboresha mahusiano yetu, urafiki na undugu. Lakini pia hata kusaidiana katika shida na raha na katika mambo tofauti ambayo moja wetu huenda atapitia. Lakini pia kushiriki katika sherehe misiba, huzuni na furaha kwa ujumla. Kusudi kuweza kusaidiana na kutimiza malengo ya kila mmoja. Kitu ingine ambacho huwa napenda ni umoja ambao upo hapa kwa baadhi ya vijana. Vijana asilimia kubwa katika mtaa wangu ni vijana ambao wengi wamejikita katika shughuli zao za kijamii na utafutaji wa kipato. Kwa maana ya kwamba wanajitoa na kujituma katika shughuli zao ili kuweza kufanya harakati zao za maisha za kila siku ili kuweza kutimiza malengo yao. Kwa hiyo ni sehemu ambayo najivunia na kufurahia uwepo wangu hapa.

Kwanza kabisa mimi kwa upande wangu huwa nimeshiriki kama kiongozi katika timu na kikundi chetu kwa hiyo nilikuwa ni na nafasi nzuri zaidi na bora kuwa namna kuwa himiza wenzangu kuwaelekeza na hata pia kuwasaidia katika changamoto zao au mambo wanayopitia. Naweza kusema kwamba binafsi niliweza kupata nafasi ya kuwa na timu ambayo ni bora na wenye uelewa kwa maana kikundi chetu. Kwa hiyo walikuwa ni watu ambao ni wepesi sana kushaurika kwa maana kupokea ushauri. Lakini pia hata kuweza kuwasaidia au kuwapa mawazo mapya. Kwa hiyo haikuwa safari ngumu, haikuwa safari nyepesi. Lakini ni namna tu ambayo ni unaweza ukatoa mawazo na unaweza kusikiliza na kufuatisha. Bila shida yoyote na mambo mengine yakaweza kuenda. Kwa hiyo kwa upande wangu huwa najitahidi sana kuweza kuambia maelekezo mara kwa mara. Lakini pia kuweza kuwatia moyo na kutoka dasama. Lakini pia kuweza kuweka mawasiliano ambayo yakobora kwa maana ya kila moja kuwa na nambari ya mwenzake ya simu. Kwa kila mawasiliano pale ambapo mwenziyo atapata shida unaweza kumsaidia. Na hata pia tunapo hitaji kufanya jambo kwa pamoja tuweze kuwasiliano kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo tunahakikisha ya kwamba kila mmoja kati yetu ana mawasiliano juu ya mwenzake ili kusudi kuweza kurahisisha mawasiliano. Baina yetu kwa hiyo ni jambo ambalo tumeweza kulifanya. Ili kuweza kutimiza na kuhimiza ushirikiano kati yetu ili kusudi tuweze kujenga timu ambayo ni bora na imara. Ili kuweza kufanikia malengo ya taasisi na kikundi chetu.

Mara nyingi wakati umeme unapokuwa umekatika huwa mimi mwenyewe huwa ninauita kama ni muda wa kupumzika sasa kwa sababu asilimia kubwa huwa kama nitaangalia simu yangu au kuangalia runinga kwa maana ya video. Kwa hiyo wakati umeme umekatika siwezi kupata huduma ya kuangalia runinga, video, lakini pia siwezi kupata huwa sipendi kuchezea au kuangalia simu kwa sababu ni muda ambao kiza kinakuwa ni kimeshamiri. Lakini mwanga wa simu unakuwa ni mkali zaidi kwa hiyo huwa ninahisi kama ninaharibu macho. Kwa hiyo ni wakati ambao huwa siwezi kuchezea simu na siwezi kuangalia runinga. Kwa hiyo ni muda ambao huwa nina uweka kama ni muda wa kupumzika. Mara nyingi huwa ninaingia kitandani kwangu au ninatulia katika sofa au katika mkeka ili niweze kupumzika au kuita usingizi kidogo. Kwa sababu mara nyingi huwa sipati muda mwingi sana kupumzika kwa hiyo ni muda ambao huwa nachukulia kama ni muda wa kupumzika hadi labda umeme utakapo katika ndipo nitafanya ratiba zingine kama kula au kuangalia runinga. Lakini zaidi ni muda wa kupumzika wakati umeme umekatika.

Kwa upande wa matumizi ya simu, kwanza kabisa, huwa simu yangu naweza kusema natumia mara kwa mara, yaani natumia asubuhi, natumia mchana, natumia jioni. Na hususan asubuhi tu nikiamka. Huwa mara nyingi huwa napenda kushika simu. Na kuangalia kama kuna taarifa yoyote au kama kuna mawasiliano yoyote ambayo mtu labda alinitafuta. Kwa sababu muda wa kulala huwa ninaiweka simu. Katika namna tulivu kwa maana zile sauti zote zile huwa ninazima So sitaki kusikia sauti au kuisikia simu ikiita. Kwa hiyo huwa ninaangalia labda kama kuna mtu alipiga au kuna ujumbe uliingia katika simu yangu. Kwa hiyo huwa mara nyingi asubuhi mchana na jioni huwa mara nyingi huwa ninatumia simu. Lakini pia katika upande wa programu, asilimia kubwa ya programu ambazo huwa wanazitumia katika simu yangu ni programu za mawasiliano. Kwa maana ya programu ya kutuma ujumbe na kupokea ujumbe. Programu ya kupiga na kupokea simu. Lakini pia huwa mara nyingi pia huwa ninawasha data. Kwa maana ya kuwasha huduma ya mtandao ili niweze ya kuangalia katika mitandao ya kijamii. Mara nyingi huwa ninaangalia katika mitandao ya kijamii. Kama Instagram, mtandao wa Facebook. Lakini pia hata, WhatsApp. Huwa ninaangalia taarifa mbalimbali katika magrupu, katika kurasa mbalimbali na hata pia katika sehemu mbalimbali na watu mbalimbali ambao watakuwa wametuma. Taarifa au ujumbe zozote zile ambazo zitakuwa zinahusu kile ambacho ninakitafuta. Lakini pia huwa n natumia sana zile programu ambazo huwa zinanisaidia kuweza kusoma ama zinanisaidia kuweza kuongeza uelewa huwa nazifuatilia sana. Lakini pia kwa upande wa simu yangu ya kwanza nakumbuka. Simu yangu ya kwanza kabisa ambayo nilianza kuimiliki. Ilikuwepo ni simu janja. Lakini ilikuwepo ni aina ya Samsung. Mimi sikuanza kutumia simu za za kubonyeza. Nilianza kutumia simu janja na kumbuka ilikuwepo ni Samsung ingali kuwepo ni samsung ya toleo la chini sana. Lakini nakumbuka ndio ilikuwepo ni simu yangu ya kwanza na nilidumu nayo. Kwa takribani kama mwaka mmoja hivi na kama na nusu ndipo baada ya hapo nikaweza kubadilisha na kuenda katika toleo na kampuni nyingine. Lakini pia kwa upande wa namna simu inavyosaidia maisha yangu kwa kweli. Naweza kusema simu kwanza ni fursa. Simu ni ajira. Lakini pia simu pia ni njia ya kuingiza kipato. Simu ni njia ya kujifunza, simu ni njia ya kujiburudisha. Simu ni njia ya kujua mambo mapya ambayo kabla ya hapa hatuwezi kuyajua au tulikuwa hatuyafahamu. Kwa mfano binafsi yangu huwa nimeitumia simu yangu kufanya kazi katika maeneo tofauti tofauti ili kusudi niweze kutengeneza pesa. Lakini pia kwa upande wangu pia ninafanya maombi ya kazi pia kupitia simu yangu ambayo inanisaidia sana kuweza kuona fursa mbali mbali. Lakini pia hata kujifunza baadhi ya vitu vipya kupitia simu yangu. Ni kitu ambacho kinanisaidia sana na kuweza kufahamu katika simu yangu. Lakini kwa upande wa muda ambao ninahisi ni mzuri wa kuzima simu. Binafsi ninaimani baada ya kufika saa nne kamili au labda mpaka saa nne na nusu kwa maana ya saa nne na dakika thelathini ni wakati mzuri zaidi wa kuzima simu lakini asilimia kubwa huwa mimi inafika mpaka saa tano au siku zingine nafika hadi saa sita kwa hiyo inakuwa sio wakati mzuri zaidi lakini kwa wakati mzuri wa kuzima simu ninaimani ni wakati wa saa nne saa tano ni wakati bora na mzuri zaidi.